Kwangu mimi, makala au video yoyote mtandaoni haijakamilika hadi nifikie sehemu ya maoni. Mara nyingi maoni huwa na msisimuko, elimu au hata drama kuliko hata maudhui yenyewe. Hii ndizo sababu zinazonifanya niwe msomaji mtakati mtiifu wa maoni haya. Tunapoishi katika ulimwengu wa matangazo na biashara. Maoni ya watumiaji ndiyo dara yangu ya kweli. Nikitaka kununua kifaa kipya elektroniki au kitabu ni siishi kusoma maelezo ya muuzaji ambayo mara nyingi huwa ni sifa tupu mimi huenda moja kwa moja kwenye maoni. Ninatafuta yule mtu aliandika nimeitumia kwa miezi mwezi mmoja na hii ndiyo na hivi ndivyo iilivyo tokea. Maoni hayo ya dhati yananipa picha asili ya bidhaa au huduma. Ni aina fulani ya demokrasia ya habari ambapo walaji wana walinda walaji wenzao. Hapa ndipo ninapojifunza makosa ya wengine ili mimi nisifanye nifanye maamuzi bora. Moja ya faida kubwa za ya maoni mtandaoni ni kunitoa kwenye bubble yangu ya kifikra. Mara nyingi tunazungukwa na marafiki na familia wanaofikiri kama sisi. Lakini mtandaoni ninaweza kusoma maoni ya watu ya mtu aliye upande wa pili wa dunia. Mwenye imani tofauti au aliyepitia maisha tofauti kabisa na yangu. Kusoma maoni kunanifundisha kuwa kuna njia elfu moja ya kutazama jambo lile lile moja. Inanifanya niwe mwenye kiasi na mwenye mnyenyekevu. Ki nikigundua kuwa ukweli wangu sio ukweli pekee uliopo unanisaidia kukuza uelewa yaani empathy. Ninaanza kuelewa kwa nini watu fulani wana hisia wana hasira. Kwa nini wengine wana tumaini. Na ni nini kinachowa huzunisha. Mara nyingi wataalamu wa nyanja mbalimbali hujificha kwenye sehemu ya maoni. Nimewai kusoma makala ya kisayansi ambapo ilikuwa ngumu kuelewa. Lakini nikakutana na mchangiaji mwenye kwenye maoni aliyefafanua kwa lugha rahisi kiasi kwamba mtoto mdogo anaweza kuelewa. Pia maoni huongeza maktaba kuna wakati habari inaweza kuwa na upande moja. Lakini msomaji makini kwenye maoni akaongeza nyanzo vingine vya habari au kusahihisha makosa ya muandishi. Hii inanifanya sehemu ya maoni kuwa kama maktaba hai inayobadilika kila sekunde. Siwezi kupuuza upande wa burudani. Maoni mengi yamejaa ucheshi wa hali ya juu. Na kejeli ambazo hunifanya nicheke kwa sauti. Lakini zaidi ya kicheko ninapenda kutazama jinsi binadamu anavyoitikia kwa pamoja. Inashangaza kuona jinsi maoni moja yanavyo weza kuanzisha mjadala wa mamia ya watu au jinsi mzozo wa maneno unavyo weza kugeuza kuwa vita vya kifikra. Tazama mienendo hii kupitia picha ya saikolojia ya jamii. Ni nini kinachovutia? Ni nini kinachotukasirisha na ni nini kinachotuunganisha? Hata hivyo kusoma maoni ni kama kutembea kwenye bustani yenye miiba. Ninajua vyema kuwa, kuna watu ambao kazi yao ni trolling. Kupendikeza chuki matusi na vurugu bila sababu hapo ndipo nidhamu yangu inapoingia. Nimejifunza kanuni za nidhamu Don't feed the trolls. Usitoe chakula kwa wachokozi. Mimi husoma maoni kwa jicho la muangalizi. Sio la mpiganaji. Nikiona maoni yenye sumu au yasio na mantiki mimi huyaacha na kuendelea mbele. Kusoma maoni kunihitaji ngozi ngumu na uwezo wa kuchuja pum pum pum pum pa.